Mimi ninapenda pahali penye utulivu, pasipokuwa na kelele nyingi ilifikirie vizuri. Pia napenda pahali penye watu, wenye maswali na mawazo, ilikusaidiana kwa maarifa. Pia napenda pahali penye heshima na ushirikiano. Napenda pahali penye fursa za kujifunza na kujua mengi kama vile shuleni, maktaba na mazingira ya kielimu. Pia napenda pahali penye teknolojia au mawasiliano mazuri.

Ninapenda kuvaa nguo rahisi na nadhifu zenye kumfanya mtu ajisikia huru na mwenye utulivu nguo zinazofa kwa mazingira kulingana na mazingira kama vile shuleni au mapumziko nguo za zenye usafi na zenye staha na pia ninapenda nguo za zenye rangi tulivu kama buluu.

Wakati wa baridi, mi uvaa nguo nzuri na zenye joto, ili kujikinga kutakana na baridi. Pia, ukaa sehemu zenye joto kama chumbani. Pia, nimejaribu kunywa vinywaji vinyemoto, ili kujikinga kutakana na baridi. Pia, hupunguza shughuli za nje, na kukaa ndani ili kujikinga na magonjwa yanayoletwa na baridi.